Umewahi kuona bahari? Ndio, nimewahi kuona bahari na bahari ni ambayo nimewahi kuona, inaitwa bahari ya Hindi. Ngoja, ni kupe historia fupi, kuhusu bahari ya hindi. Bahari ya Hindi, ni bahari ambayo imezunguka mabara mengi duniani, rakini imegawanya mabara mengi. Kwa inchi za Afrika Mashariki, bahari ya hindi inapatikana sana sana kwa ukubwa, katika inchi ya Tanzania. Na bahari ya Hindi, kwa Tanzania ipo katika pwani ya Dar es Salaam, ambapo, bahari hio hutegemewa na mji wa Dar es Salaam kwa shugluri mbali mbali. Lakini pia, ni chanzo kikubwa, cha mapato kupitia bandari yake ya Dare Es alam ambayo huingiza mapato makubwa, kupitia kupitia mizigo na forotha nyingi sinazo pita katika bahari ya Hindi. Bahari ya hindi inatumika kama njia mojawapo kwa ajiri ya kusafirisha mizigo, kuenda inchi mbalimbari ama tunasema usafiri wa majini. Mary huzafilisha mizigo kutoka inchi mbalimbari Uraya, Amerika na hata Uarabuni mpaka, bahari ya Hindi. Mizigo hii, huweza kupokelewa kwenye bandari ya Dar Es Salam, na kuweza kusambazwa kwenye inchi ambazo hazina uwezo wa kufikia bahari ya Hindi, kwa njia ya maji. Nchi kama Rwanda, inchi kama Burundi, inchi kama Somalia, sote hizo haziwezi kufikia bahari ya Hindi. Bahari ya Hindi pia, hutumika sana sana kwa Tanzania, bahari ya Hindi hutumika na wasafiri wanaovuka kuenda visiwani. Mfano wa kisiwa moja wapo, ni kisiwa cha Zanzibar ambapo watu huweza kuvuka kutoka visiwa vya Zanzibar, kuja Dar eslam ama kutoka Dar eslam kuanda visiwa vya Zanziba na manisha kisiwa cha Unguja na Pemba. Lakini pia, watu huweza kutumia bahari kuenda katika kisiwa cha mafia, kirichokirwa mkwanilindi nchini Tanzania. Bahari hutoa wakati mzuri wa jioni watu hukwenda kukaa, kupunga upepo mzuri na kufurahia manthari athimu, ya upepo, au wafukwe za bahari. Na bahari ya Hindi, ni thehemu ambayo ni napenda kuenda kukaa, hususa ni nyakati za weekend kwa ajili ya kufanya nivute hewa safi, hewa nzuri na kufurahia upepo mwanana, wa kutoka baharini. Kwa mara yangu ya kwanza, ku uona bahari, nilishangaa sana, baada ya kugundua kwamba, maji ya bahari asubuhi huwa yamejaa mpaka pembezoni. Mbaka kwenye fukwe ya bahari lakini, jioni, maji hayo yanakuwa hayapo. Nikakumbuka somo nilirofundishwa kwamba kupwa na kujaa kwa bahari, hiyo hutegemeana na nyakati, kwa hiyo wakati wakujaa ni wakati wa asubuhi, lakini wakati wakupwa ni jioni. Ama, yote pia inaweza kufanyika. Upoaji ukawa ni nyakati za asubuhi na ujaa kawa ni wakati wa jioni. Kwa mtu ambaye, hujawahi kupata kuona bahari na kushauri ukaitazame utafuraia vyema sana. Karibu.